Ndiyo, napenda kuogelea. Mahali ambapo kuna maji, mimi nitaogelea, utanipata pale. Kuogelea ni moja wapo ya mambo nayofanya, ili kutazamia afya yangu. Napenda sana pia kutazama watu wanaposhindana wakiogelea. Pangu mimi si shindani, lakini nikitazamia watu wakishindana wa mchezo wa kuogelea nasikia vizuri sana. Napenda kuogelea sana. Kidogo nikuwe wa kama samaki naishi kwa maji wajua lakini siishi pale ila napenda sana kuogelea.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano nafikiri hiyo ni moja wapo ya mbinu ambazo zinafanya mawasiliano yawe mepesi na yafanyike kwa haraka na pia kwa burudani pia napo tumia video unapata kuwasilina na mtu mkiangaliana unawezaona jinsi ambavyo anafanya anatenda akiongea uso wake honyesha nini ni mtu mwenye furaha ama ako tu na mzaha napenda sana video kwa mawasiliano na kwa kuongea ukweli hiyo ndio ninayo penda kushinda kutuma ujumbe mfupi. Ama kutuma maelezo kwa kuongea. Kama kuna nafasi ya kutumia video kwa wasiliano kila wakati hiyo ndio mbinu ambayo ningechagua mimi. Kwa sababu hiyo ndio poa kwangu hiyo ndiyo nyepesi. Na hiyo ndio unapata kuwasiliana kwa urahisi.

Kwa kweli, sina kumbu kumbu ya siku ya mwisho nilipoenda pale maktabani. Kwa sababu kwa sasa unaeza pata nafasi ya kupata kitabu chochote utakacho soma kutumia simu ama pale mtandaoni. Kwa hivi sijapata nafasi ya kwenda maktabani. Huu mwaka na mwaka uliopita, hadi huo mwingine sijapata nafasi. Maktabani nilikuwa naenda sana sana nilipokuwa chuo kikuu na pia shule ya upili. Lakini kwa sasa sijapata nafasi yeyote ya kwenda maktabani.

Nasaasisha vifaa vyangu mara mingi iwezekanavyo kwa sababu hakuna haja ya kutumia kifaa chako kama chahitaji kusaasishwa na wala hutaki kufanya vile. Kwa hivyo, haijalishi mara kumi, mara nne, mara tano. Nitaisasisha tu kwa sababu nahitaji kuitumia ikiwa hali yake ile ya juu zaidi. Kwa hivyo, kama ya itanilazimu kusasisha, basi nintasasisha. Haijalishi ni mara ngapi haijalishi hata kidogo.

La hasha, sipendi kukimbia. Labda wakati ninapopata haja kubwa sana ya kukimbia. Labda inanilazimu kukimbia ni sawa, lakini sipendi kukimbia. Sipendi kukimbia, sikimbii kwa kujitakia. Napenda kutembea kwa utaratibu, polepole bila haraka. Kwani wajua, waswahili wamesema haraka haraka haina baraka. Polepole ndo mwendo. Kwa hivo mimi sikimbii, natembea kwa utaratibu. Polepole kama tu bibi harusi.

Na gawanya taka za ango kwa sababu mahali ninapoishi hapa nyumbani kuna wanyama, kuna mifugo. Kwa hivyo, pale kwenye taka na hakikisha kwamba zile maganda za vitu za kupika, tumezigawana, tumezigawanyisha kwa sababu hizo zinakuliwa na mifugo walio uku nyumbani. Pia hiyo taka ingine kwa hina ya plastiki tunachoma, hiyo ingine ambayo ngombe hawawezi kula tunaitupa kwa shamba, ifanye kazi kama mbolea. Kwa hivyo ndio sisi lazima tugawanya taka kwani kila taka ikona hitaji lake, kuna hitaji ambalo linafa. Kwa hivyo ndiyo sisi lazima tugawanya.

Napenda kununua vitu pale sokoni kwa sababu matumaini yangu ni kwamba vitu vinavyouzwa pale sokoni ni vitu ambavyo vimetoka tu kwa shamba vikaletwa pale sokoni. Kwa hivyo vitakuwa kwa manufaa kwangu hadi kwa mwili wangu na havitaathiri afya yangu. Kwa hivyo mimi napenda kununua vitu kwa sokoni. Pia napenda kununua vitu kwa kiwango cha juu kwa sababu ukinunua vitu kwa kiwango cha juu kama dazani moja hivi. Utapata unauziwa kwa bei rahisi kushinda anayenunua kitu bidhaa moja moja. Kwa hivo pia hiyo ni sababu moja pia napenda kununua vitu pale sokoni kwa hiyo sababu.

Mazoezi ninayoyafanya sana kwangu ni kutembea kwa utaratibu tu, lakini natembea mahala parefu. Na pia kuchuchumaa napenda sana kuchuchumaa, na nakikisha nimechuchumaa ifaavyo kama mojawapo ya mazoezi. Nafanya hivyo kila siku isipokuwa siku ya jumapili kwa hivyo siku sita kwa wiki kwa sababu jumapili natoka kwa nyumba mapema kwa hivyo nafanya hadi nafanya siku sita kwa siku na napenda kuyafanya haya mazoezi asubuhi ninapoamka baada kunywa maji kwani nikiamka nanywa maji peke yake alafu sasa naingia kwenye mazoezi. Na napenda sana kuchuchumaa wakati ule. Nikihesabu, naezaenda hadi, ishirini, thelathini, inategemea ninavyojihisi, lakini lazima nifikishe kumi. Na najihisi vizuri sana baada ya hayo mazoezi. Najihisi niko sawa, naezaanza siku yangu vizuri. Kwani nimetulia, niko na utulivu. Na pia najihisi kwa kweli nimetimiza jambo moja ambalo nilijiambia lazima nifanye kila siku ninapoamka.

Kwa uhakika sipindi, somo lolote la sayansi. Sayansi ilikuwa masomo ngumu kwangu pale shuleni. Haijalishi nimekua nafanya nini. Mimi siku pita sayansi ata siku moja. Kwa hivo, sipendi somo lolote la sayansi, nimejaribu imekata kwa hivu, na kubali tu ya kwamba, ya kwamba sijabarikiwa katika kukuelewa masomo ya sayansi. Kwa hivyo ni sawa tu.

Rangi yangu ya kupendeza ni kijani kibichi, kijani kibichi yanifurahisha sana iko kwenye mazingira, kwa hivo mimi naiona kila wakati. Kila wakati ninapoamka, ninapotembea hadi bendera yetu, bendera yetu ya kenya iko na rangi ya kijani kibichi. Kwa hivo hiyo ndo rangi ambayo inanipendeza sana, sana inanipa ile amani ya moyo na ni rangi ambayo haichomi macho, yapendeza macho kwa kweli kwa hivo rangi yangu yakupendezwa sana ni rangi ya kijani kibichi.

Nikitazama nje kutoka dirishani mahala nipo. Naona mimea. Naona mimea na miti hasa mimea. Kuna miti ya matunda ya maembe, kuna miwa, kuna mandizi. Pia kuna mimea vyakulav vya vya vienyeji kama vile sukuma wiki. Izo ndizo nnazo ona ninapotaza njee kwa dirisha yangu. Nahisi vizuri kuna hewa safi sana na pia napenda sana kuangalia nje. Na hakuna chochoche kile kinacho badilika kutokana na misimu kwasababu misimu ya hapa tutapoishi ipo haiharibu mimea ata kidogo wala haiharibu miti. Kwa hivyo, ni nazidi kukiona mara kwa mara, ni ngumu sana mahali ninapo angalia pawe pamekauka. Kwa wakati mwingi, iyo mimea ipo, miti ipo, na matunda yapo pia.

Kwa sasa nafuga paka na kitambo nilikuwa na paka wengi sana. Lakini kwa bahati mbaya wakafa, wengi wakafa wakabaki wawili pekee yake. Nawapenda sana paka na wanapenda kulala. Wajua mchana wanapenda kulala. Ni watulivu, wanapenda watu. Ni wenye mapenzi mingi, kwa hivo nawapenda sana. Kwa sidhani wanafanya kitu chochote cha kuchekesha ila wao wanajua kujiangalia wenyewe. Utawapa tu maziwa na chakula. Na ni hivo basi, watajiosha wenyewe, watajua mahala pa kulala. Hawana kazi mingi sana. Nawapenda sana kwa sababu zaidi ya kuongea na kuongea na binadamu. Unapata nafasi ingine ya kuongea na hawa paka, hawa wanyama. Unasikia, unajihisi uko sawa, wanakuchezesha, mnacheza na wao. Unasahau, unaacha mawazo mingi kwa muda. Na ndo maana nawapenda sana.

Kuna tambia nyingi za watu zinazonichukiza, lakini inayonichukiza zaidi ni watu wanaoongea mambo yasiyo ya kweli. Mtu mdanganyifu, udanganyifu ni tabia ambayo ya watu inanichukiza sana. Sielewi kwa nini watu wanadanganya, ongea ukweli, ukweli unakutia huru. Kwa hivyo sipendi kamwe mtu anayenidanganya mimi, anadanganya kuhusu mwenzio, anadanganya udanganyifu wa hali yoyote kwa sababu yoyote sipendi hata kidogo. Mimi na nafikiri mtu anaweza ongea ukweli kwa hii dunia na mambo yake bado yaende salama. Sio lazima udanganye ndio maana upendeke, udanganye ndo upate kazi, udanganye ndio sijui nini ifanyike ama miujiza ifanyike, la hasha. Mtu mdanganyifu kwangu hatuendani hata kidogo.

Kila asubui ninapowamuka ninataratibu mbili peke yake. Ambazo nafuata. Ya kwanza ni kuyanywa maji, ambazo si baridi sana. Nayanywa maji kwani mimi sili kitu chochote wala kunywa, kitu chochote kingine ila maji. Alafu baada ya kunywa maji, pia nafanya zoezi. Nafanya zoezi hasa kuchuchuma. Na lazima nahesabu, hayezi kuwa chini ya mara kumi. Nafanya zaidi ya mara kumi kuchuchuma kwa hivyo ni kunywa maji na mazoezi yalafu naanza kufanya kazi zangu zangu, za nyumbani na pia kazi za nyumbani.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya video. Hasa, michezo ambayo mimi naielewa na ambayo nimebombea. Yafaa, tu nikue naelewa jinsi navyo endelea. Na pia, nisielewe pekeake pia ning'ae. Lazima nikue na ujuzi wa juu ili. Nieze kupata raha wakati napocheza huo mchezo. Na pia, napenda mashindano sana na wenzangu. Kwa hivo, wakati ambapo ni mimi naongoza najisikia niko na raha zaidi na naendelea kupenda uo mchezo hata zaidi.

Kwa kweli, napenda miezi mbili kwa mwaka. Lakini mwezi ambao naupenda zaidi ni mwezi wa Disemba. Ila napenda Machi kwa sababu Machi ina ile tarehe ambayo nilizaliwa. Ndio maana napenda huo mwezi. Wakati Machi, mwezi wa tatu wa mwaka unapo fika, najihisi niko na raha sana. Kwa sababu kuona huo mwezi kufika yamaanisha, nimeongeza mwaka moja kwa maisha yangu. Na hiyo ni kitu ya maana na ya baraka. Napenda Desemba kwani kuna sherehe mingi sana. Na mimi napenda kusherekea. Napenda pia kuna kutulia. Kuna taratibu zake nzuri sana. Kuna kutulia kama nchi, kama dunia. Ndo maana napenda Disemba sana. Na haswa sherehe ya krisimasi. Inaniletea raha mwenyewe sana. Najihisi nafurahia kuzaliwa kwa Yesu.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni mara mbili kwa sababu napenda chai, napenda kahawa. Pia napenda harufu ya kahawa sana. Zaidi kushinda harufu ya majani chai. Kwa hivo wacha tuseme napenda sana kahawa. Na wakati ninapokunywa kahawa najihisi vizuri, si lazima ninywe asubuhi kwani asubuhi sinywi chochote isipokuwa maji. Kwa hivo kahawa labla naikunywa jioni ama mchana. Najihisi vizuri na aliye nieleza kuhusu kahawa nakumbuka nikiwa chuo kikuu, nilikuwa naa nashanga kwa nini watu wanakaa, jioni usiku wa manane bila kulala kumbe ni kahawa, nikaona nijaribu kahawa na hapo nipo nikaipenda. Ile sikupata ule uzoefu mbaya. Sikupata. Na bada ya kunywa kahawa najihisi vizuri kwa sababu pia napenda ile harufu sana. Hiyo harufu inanifurahisha sana.